Kabla nilale mimi huingia kwa simu na chokora simu kidogo liaga simu wanero heye yikuwa ilahenderea alafu nikianza kusikia usingizi na soma baibo nikisoma baibo naomba nikisha aomba sasa nikokaribu kura.

Tunachangia timu ushirikiaji ya kuzungumza na kuongelea mambo yenye inastahili kuongelewa kwa hiyo timu timu ni kitu ya muhimu ju mkiongelea inakuanga tamu alafu mnashangilia pamoja mnasikianga raha.

Jukumu yenye ninanayopenda kazini kwangu ni kufika asubuhi na mapema, kuanza mpangilio wa kila kitu, kuosha hiyo nyumba, kupanga kila kitu, kunakaa vizuri sana. Hiyo ndiyo chenye napenda sana kufanya kazini, ndio maana niko.

Mwezi wa tatu ndio napenda zaidi mwa mwaka. Juu ni mwezi mwenye nasherehekeanga birthday yangu ya kuzaliwa. Nilizaliwa mwezi wa tatu. Mwezi wa tatu ndiyo napenda sana. Juu ni mwezi wangu wa kuzaliwa. Tunasherehekea na watoto wangu. Tunasherehekea na marafiki zangu. Ndio napenda hiyo mwezi.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni ile shughuli ya kuamka asubuhi na mapema na kuelekea kazini. Hiyo ndiyo shughuli yangu ya kupendezwa. Naenda napata kila kitu, naanza mambo zangu za asubuhi, naanza kusafisha nyumba, naanza kupanga na ku arrange kila kitu. Hiyo ndiyo kitu napenda.

Nakumbuka mwalimu alikuwa anaitwa mwalimu jini. Mwalimu jini ni mwalimu alikuwa mzuri sana. Alikuwa anatuchekesha sana. Hata mahesabu yake tulikuwa tunapita yote kwa sababu yeye alikuwa jovial sana. Akikueleza alikuwa mtu wa kueleza akimaki.

Mimi ucheza na mtoto wangu mara mingi sana. Mtoto wangu ni mtu tuko free na yeye. Tunacheza pamoja, tunafurahiaga pamoja tukiwa na yeye. Ni mtoto wangu wa kwanza, nilimzaa nikiwa mdogo. Ni mtoto tunaipenda nampenda sana sana. Lakini saa hii ako shule.